Kwa kawaida na somea habari, mtandaoni kupitia tovuti rasmi za vyombo vya habari vinavyo aminika kama magazeti makubwa na vituo vya runinga. Pia hutumia mitandao ya kijamii kama X au Facebook kufuatilia kurasa za habari. Lakini huwa makini kuchuja taarifa ili kuepuka habari za uongo. Mara nyingine hutumia programu za habari kwenye simu yangu ambazo hunipa taarifa za kwa wakati. Napendelea kulinganisha vianzo tofauti kabla ya kuamini au kushiriki habari yoyote.

Kazini na kutana na changamoto mbali mbali, mojawapo ikiwa ni msongamano wa kazi na muda mdogo wa kukamilisha majukumu. Wakati mwingine pia kuna changamoto za mawasiliano, hasa pale ambapo tarifa hazijafikishwa kwa uwazi kwa kila mtu. Haitha kukubaliana na matarajio tofauti ya wateja au wasimamizi kunaeza kwa changamoto. Hata hivyo, hujaribu kukabiliana nazo kwa kupanga kazi vizuri, kuwasiliana kwa uwazi na kuwa tayari kujifunza na kubadilika kulingana na mazingira ya kazi.

Somo ni lilio penda zaidi shuleni ni kiswahili kwa sababu lili nisaidia kuelewa vizuri lugha ya kujieleza kwa ufasaha. Nilifurahia kusoma fasihi, hadithi na mashairi kwa sababu vili nifanya kufikiria kwa kina na kuelewa maisha kwa mtazamo mpana. Pia somo hili lili nisaidia kuboresha mawasiliano yangu jambo ambalo limekua muhimu sana katika maisha yangu ya kazi na ya kila siku.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali uliopikwa vizuri ukiwa na mboga au kitoweo cha samaki. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha nzuri na pia hunipa nishati ya kutosha kwa shughuli za kila siku. Pia hupendeza ninapo kula nikiwa na familia au marafiki kwa sababu huleta hali ya furaha na ukaribu. Zaidi ya hayo ni chakula kinachopatikana kwa urahisi na kinaweza kupikwa kwa njia mbali mbali kulingana na ladha tofauti.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Kunyoa hunipa mwonekano wa kitaalamu hasa katika mazingira ya kazi na hunisaidia kujitunza kwa rahisi. Hata hivyo, ninaelewa kuwa kuvaa ndevu kunaeza kumpendeza mtu mwingine kulingana na mtindo na hulka yake. Kwangu mimi, kunyoa hunifanya nijiamini zaidi na kujisikia tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku.

Uzoefu wakazi ulionifundisha sana ni kufanya kazi na watu wa tabia na mitazamo tofauti. Kupitia uzoefu huo, nimejifunza umuhimu wa mawssiliano mazuri, subira na kushirikiana ili kufikia malengo ya pamoja. Pia nimejifunza jinsi ya kushugulikia changamoto, kusimamia muda wangu vizuri na kuchukua uabichikaji katika majukumu yangu. Uzoefu huu umenisaidia kukua kitaalamu na kunipa ujasiri wa kukabiliana na mazingira tofauti ya kazi.

Ningependa kupata mafunzo yanayo husiana na uongozi na usimamizi wa kazi kwa sababu yata nisaidia kuboresha utendaji wangu na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia na zana mpya zinazo tumika kazini ili niweze kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo, mafunzo ya mawasiliano bora na utatuzi wa mikokoro ya tasaidia kuimarisha mahusiano kazini na kuboresha mazingira ya kazi.

Ndiyo, mara nyingi natuwa sadaka au michango kulingana na nafasi na uwezo wangu. Napenda kusaidia kanisa, jumuia au miradi ya kijamii inayo lenga kuboresha maisha awingine. Kwa kawaida, ufanyika kwa kiasi kidogo kila mwezi au wakati kuna maitaji maalumu. Kwa kufanya hivyo, ninafurahia kuwa sehemu ya kusaidia jamii na kutoa mchango wangu katika kutengeneza tofauti chanya kwa watu ingine.

Kazi ya ushirikiano na wengine hufanyika kwa kuanza kwa kuelewa majukumu ya kila mmoja na kusikiliza maoni yao kwa makini. Napanga mikakati pamoja na wenzangu, tukigawana majukumu ili kila mtu afanye sehemu yake kwa ufanisi. Pia nafuata mawasiliano ya wazi, kushirikiana, kutatua changamoto zinazo jitokeza na kusaidiana pale inapo hitajika. Njia hii inasaidia kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahihi, kwa haraka na kwa hali ya amani kwa kila mmoja.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi jamii zilivyokuwa na maamuzi yalio unda dunia ya leo. Kupitia historia na jifunza kutokana na mafanikio na makosa ya watu wa zamani, jambo linalo nipa mtazamo mpana wa maisha, pia hunifanya kuthamini utamaduni, urithi na mapambano ya waliotangulia. Kujifunza historia hunisaidia kufikiria kwa kina na kufanya mamuzi bora katika maisha ya sasa.

Napendelea kula wali kuliko ugali, hasa kwa sababu ni rahisi kuupika na njia mbalimbali na kuchanganya na vyakula tofauti. Wali unaeza kuliwa na mboga, samaki, nyama au mchuzi wawote na bado ukaonja vizuri. Pia hunifanya nijisikie mwepesi baada ya kula, hasa ninapo kuwa na shughli nyingi. Hata hivyo, napenda pia ugali mara kwa mara kwa sababu ni chakula cha asili na hunipa nguvu nyingi, lakini kwa kawaida wali hunivutia zaidi.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya kijani au kahawa kwa sababu hunisaidia kuamka na kunipa nguvu ya kuanza siku. Pia mara nyingine napenda kunywa maji ya moto au juisi ya matunda safi ambayo husaidia mwili kuamka na kunipa lishe ya asili. Kinywaji changu cha asubuhi ni sehemu ya utaratibu wangu wa kujiandaa kwa siku nikihakikisha ninakuwa na nishati na akili timamu kufanya kazi zangu vizuri.

Chumba changu cha kulala ni mahali penye utulivu na mpangilio mzuri kinacho nifanya nijisikie salama na kupumzika vizuri Nina kitanda kilicho na ubora mzuri wa kitambaa na kabati ya kuhifadhi nguo na baadhi ya vitu vinavyo nifanya nijisikie nyumbani kama picha au mimea midogo. Pia chumba changu kina mwanga wa kutosha na hewa safi, jambo linalonisaidia kulala kwa urahisi na kuamka niko tayari kwa shughuli za siku.

Kazi yangu ya muda hufanyika kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuipa kipaumbele kazi muhimu zaidi kwanza. Napanga muda wangu kwa kutumia kalenda na urodha ya majukumu ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati wake. Pia hujipanga mapumziko madogo ili kuepuka uchovu na kubaki makini. Kwanjia hii, inaweza kumaliza kazi zote kwa ufanisi, kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha na piga hatua kuelekea malengo ya kazi yangu.

Somo la sayansi ninalo penda zaidi ni biolojia kwa sababu linanifundisha kuhusu mwili wa binadamu, mimea, wanyama na jinsi viumbe hai vinavyo shirikiana na mazingira yao. Napenda jinsi somo hili linavyo nisaidia kuelewa maisha ya kila siku na kufanya maamuzi sahihi kuhusu afia na lishe, zaidi ya kuchunguza vitu kwa makini, jambo linalonisaidia pia katika kazi na maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuhifadhi vitu vyenye dhamani kwa sababu vinanipa kumbukumbu na hisia za kipeke. Kwa kawaida, vinakuwa ni zawadi kutoka kwa familia au marafiki au vitu vinavyohusiana na mafanikio yangu ya maisha na kazi. Huifadhiwa mahali salama ili visiharibike au kupotea. Kuhifadhi vitu hivi, kuna nifanya ni kumbuke matukio muhimu na kunipa furaha na motisha kila ninavyoviona.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikirika na kunifanya nione mambo kwa mtzamo tofauti. Hadithi hizi hunichangamsha akili, kunipa burudani na kunifanya nifikirie kwa ubunifu zaidi. Pia napenda jinsi vinavyo beba ujumbe wa maisha, hata kama nikupitia mambo ya kufikirika. Kusoma au kusikiliza hadithi za ajabu hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo ya kawaida ya kila siku.

Napenda mikutano ambayo ni ya wazi na yenye lengo lililo wazi ambapo kila mtu ananafasi ya kutuoa maoni yake. Mikutano hii hujenga ushirikiano, husaidia kushughulikia changamoto na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia napenda mikutano midogo au yakikundi kwa sababu inarahisisha mawasiliano na kupanga maamuzi haraka. Njia hii ya kufanya mikutano hufanya kazi iwe rahisi na mazingira ya kazini kuwa mazuri kwa kila mtu.

Ninaboresha naji michakato ya kazi kwa kuanza kwa kuchambua hatua zote za kazi na kuona sehemu zinazoweza kufanyiwa marekebisho hufuata maoni ya wenzangu na kutumia teknolojia au zana zinazo rahisisha kazi Pia huwa najaribu njia tofauti na kuangalia ni ipi inayofanya kazi haraka na kwa ufanisi zaidi Kwa kufanya hivyo, naweza kupunguza mda unaotumika, kuepuka makosa na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora zaidi.

Napenda kutazama michezo ya mpira wa miguu kwa sababu ni ya kusisimua na hunifundisha ushirikiano na mbinu za kipekee. Pia napenda michezo ya riadha kama mbio au mpira wa kikapu kwa sababu hunipa mutisha na mawazo mapya kuhusu nidhamu na bidii. Napenda pia kutazama mashindano makubwa ya kima taifa kwani hunifanya nijisikie sehemu ya Tukio Hilo na kunifundisha kushirikiana na kufurahia ushindi pamoja na changamoto.

Muda wangu wabure hupita kwa kufanya mambo yanayo nifurahisha na kunisaidia kupumzika. Mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala mtandaoni, kuangalia filamu au kusikiliza mziki. Pia napenda kutumia muda huo kufanya mazoezi, kutembea au kuenda kwenye mandhari ya asili ili kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine napenda kutumia muda huu kukutana na marafiki au familia, jambo linalonisaidia kuimarisha mahusiano na furaha yangu ya kila siku.

Hapana, kwa sasa siishi mahali nilipo zaliwa kwa sababu nilihamia kutafuta fursa za kazi na maisha bora. Kuhama kumenisaidia kukua kifikra, kukutana na watu tofauti na kujifunza tamaduni mbali mbali. Hata hivyo, bado na heshimu na kuthamini mahali nilipo zaliwa kwa sababu ndipo nilikulia na kupata misingi ya maisha yangu. Mara kwa mara napata nafasi ya kurudi kutembelea familia na marafiki walio kuwa nyumbani.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na kurithika. Chakula chenye ladha nzuri huongeza hamu ya kukula na hufanya muda wakula uwe wakufurahisha zaidi. Hata hivyo, pamoja na kupenda ladha nzuri, hujitahidi pia kuzingatia lishebora ili kulinda afya yangu. Napenda vyakula vilivyo pikwa vizuri, vyenye viungo, vya wastani na vilivyo andaliwa kwa usafi ili niweze kufurahia ladha na afya kwa pamoja.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada mbalimbali, kupitia maoni hayo, naweza kujifunza mambo mapya, kupata taarifa zaidi, au kuona upande mwingine wahoja ambayo sikuwa nimefikiria. Pia hunisaidia kufanya maamuzi bora, hasa ninapotaka kununuwa bidhaa au kutumia huduma fulani. Hata hivyo, huwa makini kuchuja maoni ili nisichukue kila kitu kama ukweli bila kuthibitisha.

Najihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi ninavyofanya kazi yangu na maeneo ninayohitaji kuboresha. Napokea tathmini kwa makini nikichambua na kuchukua hatua za kujiboresha. Pia hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi na kuhakikisha ninakidhi matarajio ya wateja au wasimamizi. Kwa ujumla, tathmini ni fursa ya kujifunza na kukua kitaalamu.

Ili kujitunza, ninahakikisha ninakula vyakula vyenye lishe bora. Kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoizi mara kwa mara kama kutembea au kuenda gym. Pia napumzika vya kutosha na kulala vizuri usiku. Zaidi ya hayo, kujitunza kihisia kwa kufanya mambo yanayo nifurahisha kama kusoma, kusikiliza mziki au kutumia muda na marafiki na familia. Njia hizi husaidia mwili na akili yangu kuwa imara na yenye afia.

Ndiyo, niliwai kufuga mnyama hasa wanyama kama kuku au paka nyumbani. Kufuga mnyama kuna nifundisha uwabikaji, subira na jinsi ya kushugulikia changamoto ndogo kila siku kama kula na afia ya mnyama. Pia hunipa furaha na marudio mazuri ya kila siku kwani kuwa na mnyama hutua hisia za upendo na urafiki. Uzoefu huu pia unisaidia kujifunza jinsi ya kuheshimu viumbe hai na mazingira.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ule usimamizi wa muda na kupanga kazi zangu kwa ufanisi zaidi. Ingawa ninafanya kazi vizuri napenda kuongeza uwezo wa kushugulikia majukumu mengi bila kuchoka au kusahau jambo lolote. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa teknolojia na zana mpya za kazi ili niweze kutumia mbinu rahisi na za haraka kufanikisha malengo yangu. Kuongeza ujuzi huu, kuna nisaidia kuwa bora zaidi, kazini na kufanikisha maendeleo yangu kitaalamu.

Wakati umeme unapo katika, kwanza ufanya kazi nyingine zinazo hitaji mwanga kidogo au ambazo azitegemei umeme. Mara nyingi uchukua muda huo kupumzika, kusoma kitabu au kupanga majukumu yangu ya siku. Pia uhakikisha vifaa vyangu vilivyoekeshwa kwa umeme viko salama ilikuepuka uharibifu. Wakati mwingine napata fursa ya kuzungumza na familia au wenzangu, Jambo linalo nisa kwa muda bila umeme unaweza kuwa chungu lakini pia na faida ya kutupa mapumziko.

Utaratibu wangu wakahawa au chai huaanza asubuhi mara ninapo amka. Kwanza hupika kinywaji changu kwa utaratibu na tahadhari kuhakikisha kina ladha nzuri na si kioo Baada ya hapo, napenda kukaa kwa utulivu, mara nyingine kusoma au kupanga siku yangu, nikiwa na kikombe changu. Utaratibu huu hunisaidia kwa kuamka vizuri, kunipa nishati na kunisaidia kwanza siku yangu kwa mtazamo chanya. Wakati mwingine, huunganishwa na muda wa mazungumzo na familia au marafiki. Jambo linalo, engeza furaha.

Ndiyo Niliwahi kuenda kwenye tamasha la muziki na lilinifurahisha sana Tamasha hilo lilikuwa na muziki mzuri mwanga wakuvutia na watu waliokuwa na shauku ya kushiriki Nilifurahia kuungana na wapenzi wengine wa muziki kucheza kidogo na kusikiliza nyimbo ambazo napenda Uzoefu huu ulifanya nisikia furaha na kutulia na pia kunipa kumbukumbu nzuri ambazo bado nikiwa nazo ninaweza kuzirudia kwa kufikiria tamasha hilo.

Ujuzi ningependa kujifunza ni ule wa usimamizi wa miradi na mbinu za kisasa za kazi. Kama kutumia teknolojia na programu mpya zinazo rahisisha kazi. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano ya kitaalamu, zaidi, utatuzi wa migogoro na mbinu za kushugulikia changamoto kwa ubunifu. Kuongeza ujuzi huu unanisaidia kuboresha utendaji wangu kazini, kuwa na tija kubwa na kufanikisha maendeleo yangu kitaalamu na binafsi.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano kadhaa hasa katika shule na baadhi ya hafla za kijamii. Mashindano haya yamenifundisha umuhimu wa nidhamu, mazoezi na kujiamini. Pia yamenisaidia kushirikiana na wengine, kushindana kwa heshima na kukabiliana na presha ya ushindani. Ingawa si mara zote nimeshinda. Uzoefu huo umenitoa motisha na kunifundisha jinsi ya kuboresha uwezo wangu wa kila wakati.

Majira ninayo yapenda zaidi ni majira ya baridi ya wastani si baridi kali sana wala joto kupita kiasi Napenda hali hii kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu ya kufanya kazi zangu vizuri Pia ni rahisi kupanga shughuli za nje kama kutembea au kufanya mazoezi bila kuchoka haraka Majira haya hunipa nafasi ya kufurahia mazingira kuvaa mavazi ninayopenda na kuwa na hali nzuri ya kiafya na kifikra.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna mawasiliano mazuri kati ya wenzangu, heshima na ushirikiano. Pia ni muhimu kuwa na mpangilio mzuri wa kazi. Rasilimali zinazohitajika na usalama wa kifiti na hisia. Mazingira mazuri pia yanahusisha motisha. Kutambua juhudi za kila mmoja na kuwepo kwa mshikamano wa kazi. Hii yote ufanya kazi iwe rahisi yenye tija na inaburudisha kila mtu kushirikiana na kufanikisha malengo ya pamoja.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu hasa familia yangu kwa sababu wananiunga mkono na kunipa ushauri muhimu Napenda kuwa karibu nao kusikiliza hadithi zao na kujifunza kutokana na uzoefu wao Pia tunapendana kwa heshima na kuwasiliana mara kwa mara jambo linalonifanya nijisikie salama na kuthamini familia yangu mahusiano haya hunisaidia pia kuelewa vyema mila na desturi zetu na kunipa misingi thibiti ya maadili.

Ndiyo, niliwai kusafiri kwa ndege na uzoefu huo ulikua wa kusisimua sana. Nilifurahia kuona mandhari kutoka angani, na pia haraka ya kufika kwenye mahali bila kutumia mudamrefu kama kwenye usafiri wa barabara. Usafiri wa ndege ulinifundisha umuhimu wa kupanga mapema, kuzingatia kanuni za usalama na kuwa makini na vifaa vyangu. Pia ilikuwa fursa ya kupumzika na kuonja tamaduni za mazingira mapya nikiwa safarini.

Mimi ni mtu anaye penda kuwai kuliko kuchelewa kwa sababu nawadhamini sana muda na mipango ya watu ingine kujianda mapema kwa kupanga ratiba yangu na kuhakikisha ninaondoka kwa wakati ili kuepuka usumbufu Kuwai hunisaidia kuwa mtulivu kujiamini na kuanza shugli zangu bila presha Ingawa kuna nyakati chache ambazo hali zisiso tarajiwa zinaweza kunichelewesha kwa ujumla hujitahidi sana kuheshimu muda na kuwa na wakati.

Ninapotaka kustarehe, napenda kutumia muda wangu kufanya mambo ya nayonifurahisha na kunipa utulivu. Mara nyingi napenda kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kuangalia filamu. Wakati mwingine upenda kutembea nje kuenda kwenye mandhari ya asili au kufanya mazoezi madogo kama yangu au gym. Pia napenda kutumia muda huu, kuzungumza na familia au marafiki, jambo linalo ongeza furaha na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo, napenda hesabu kwa kiwango fulani, hasa pale zinapotumika kutatua matatizo ya maisha ya kila siku na kazini. Hesabu hunisaidia kufikiria kwa mpangilio, kufanya maamuzi sahihi na kuelewa mambo kama bajeti, muda na mipango. Ingawa kuna sehemu za hesabu ambazo ni ngumu kidogo, napenda changamoto zake kwa sababu hunifundisha uvumilivu na umakini. Kwa ujumla, hesabu ni somo muhimu linalonisaidia kukuza akili na ujuzi wa kutatua matatizo.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya mvua inapoanza kunyesha na harufu ya kahawa au chai ya moto. Harufu hizi hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nijisikie nyumbani. Pia napenda harufu ya maua au sabuni safi kwa sababu hunifanya nijisikie msafi na mwenye amani. Harufu nzuri uniboresha hisia na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Kwa kawaida huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku, kulingana na majukumu nilionayo kazini. Asubuhi ninapoanza siku, huangalia barua pepe ili kuona kama kuna ujumbe muhimu au majukumu mapya yanayohitaji kushughulikiwa mapema. Wakati wa mchana, huangalia tena ili kufuatilia machibu, mawasiliano kutoka kwa wateja wenzangu na kuakikisha hakuna jambo la dharura limejitokeza. Kabla ya kumaliza siku, kupitia tena barua pepe ili kupanga kazi za kesho na kuakikisha nimemaliza mawasiliano muhimu. Hata hivyo, ujitahidi kutoangalia barua pepe kila wakati bila mpangilio ili kuepuka kuvuruga umakini wangu na kudhibiti muda wangu vizuri.

Napendelea zaidi upepo wa asili kuliko kutumia ac kwa sababu hunipa hali ya hewa safi na ya kutuliza. Upepo hunifanya nijisikie huru na karibu zaidi na mazingira ya asili hasa wakati wajioni au wa asubuhi mapema. Pia napenda upepo kwa sababu haunifanyi nijiskie baridi kupita kiasi kama ac wakati mwingine. Hata hivyo, katika mazingira ya kazi au wakati wajoto kali sana, ac inaweza kuwa muhimu kwa ajili ya faraja na kuendelea kufanya kazi bila usumbufu. Kwa ujumla, napendo upepo kwa matumizi ya kila siku nyumbani, lakini ninaona ac kama suluhisha nzuri pale hali ya hewa inapo kuwa ngumu au kazini, kunapo hitaji uthibiti wajoto ilikuongeza ufanisi.

Kwa kawaida, najihisi kuwa kusubiri kwenye mstari ni jambo la kawaida, katika maisha ya kila siku, ingawa linaweza kuhitaji uvumilivu. Nikijua kuwa nisehemu ya utaratibu, ujaribu kuwa mtulivu na kujikumbusha kuwa kila mtu wa nasubiri nafasi yake. Mara nyingi utumia muda huo kufikiria mambo yangu, kuangalia simu au kupanga shugli ni kazofanya badaye. Hata hivyo, ikiwa kusibiri kuna chukua muda mrefu, sana bila maelezo, ninaweza kuhisi kuchoka kidogo au kukosa subira. Pamoja na hayo, ujitahidi kuthibiti hisia zangu na kuheshimu wengine kwenye mstari kwa sababu na amini kuwa subira na heshima ufanya hali kuwa rahisi kwa kila mtu.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu kwa makini na kuweka mipaka wazi kati ya kazi na muda wa binafsi. Ninapo kuwa kazi ni hujitahidi kuzingatia majukumu yangu kikamilifu ili niweze kuyakamilisha kwa wakati na kuepuka kubeba kazi nyumbani. Baada ya kazi, hutenga muda wa kupumzika, kuwa na familia au marafiki na kufanya shughuli zinazonifurahisha. Pia hujitahidi kujitunza kiafyia na kihisia kwa sababu naamini mtu akiwa na usawa mzuri kati ya kazi na maisha huwa natija zaidi na furaha ya kudumu. Kwa ujumla kupanga nidhamu na kujijali ndizo hunisaidia kudumisha uwiano huu.

Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa, napenda kufanya hivyo kwa njia ya utulivu na yenya maana. Mara nyingi huanza kwa kushukuru kwa maisha na afya. Nikitafakari mwaka uliopita na mambo niliofanikiwa au kujifunza. Kisha hupenda kutumia muda na familia na marafiki wa karibu. Iwe ni kwa chakula cha pamoja, mazungumzo au sheree ndogo nyumbani. Wakati mwingine napenda kujizawadia kitu kidogo au kufanya jambu ninalolipenda kama kutembea, kusikiliza mziki au kupumzika. Kwangu mimi, siku ya kuzaliwa si sherehe kubwa tu, bali ni nafasi ya kuthamini safari ya maisha na kujiandaa kwa mwaka mpya ulio mbele.

Napenda kununua vitu vinavyo nisaidia kila siku na vinavyo nifanya nijisikie vizuri kama vile vitabu, mavazi au vifaa vya teknolojia. Napenda pia kununua chakula bora au vinywaji maalumu mara chache kwa sababu hunisaidia kufurahia maisha na kujihusisha na ladha nzuri. Wakati mwingine napenda kununua zawadi za familia au marafiki, kwani hunisaidia kuonyesha upendo na kuthamini mahusiano yangu. Kununua kwangu si tu furaha, bali pia ni njia ya kupanga maisha yangu vizuri na kujithamini.

Ninapo furahia kuwa nyumbani, napenda kutumia muda huo kwa utulivu na kufanya mambo ya nayo nifanya nijisikia furaha na kupumzika. Mara nyingi upenda kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kuangalia filamu, ninazo penda. Pia napenda kutumia muda huo kufanya shughuli ndogo za nyumbani kama kupika, kupanga chumba au kutunza mimea midogo. Wakati mwingine upenda kuzungumza na familia umarafiki, kushirikiana katika shughuli ndogo au kucheka pamoja. Kwa ujumla, kuwa nyumbani ni nafasi yangu ya kupumzika, kujitunza na kuimarisha hisi za furaha na amani.

Kumbukumbu zangu mzuri za shule ni zile, nilipokuwa na marafiki wema na walimu wananisaidia kujifunza kwa njia ya kufurahisha. Napenda jinsi tulivyo shirikiana kwenye michezo ya shule, mashindano ya sanaa na matukio ya kila mwaka kama maonyesho ya fasihi au michezo ya timu. Pia nakumbuka wakati wa mafanikio yangu ya kitaaluma kama kupata alama nzuri ya ukushinda na mashindano kwani yalinipa furaha na motisha. Zaidi ya hayo nakumbuka siku tulizo check-out kucheza na kujifunza kwa pamoja jambo lililo nifanya niwe nakumbukumbu za furaha na urafiki wa kudumu.

Wazo nzuri ni nao kwa siku ya leo ni kupanga muda wangu vizuri na kwanza siku kwa mpangilio thabiti. Napanga kufanya kazi muhimu kwanza, kisha kufuatilia shughuli nyingine ndogo ambazo pia niza muhimu. Pia napenda kutumia muda kidogo wakupumzika au kufanya jambo la kufurahisha kama kusoma au kusikiliza mziki ili kwanza siku kwa hisi ya nzuri. Wazo hili linanisaidia kuwa na nidhamu, kuongeza tija na kufanikisha malengo yangu ya siku. Huku nikia kikisha pia ninajitunza kiafia na kihisia.

Napendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa viungo, sio kupita kiasi ila vinavyofanya chakula kiwe na ladha nzuri na ya kuvutia. Napenda vyakula vyenye ladha kidogo ya pilipili, tangawizi au viungo vya asili vinavyoongeza mvuto wa chakula. Pia napenda ladha ya tamu kidogo au mchanganyiko wa chachu katika baadhi ya vyakula kwa sababu hunipa furaha wakati wa kula na kufanya chakula kiwe cha kufurahisha zaidi. Kwa ujumla, napendelea chakula chenye ladha iliyo thabiti yenye utamu na mvuto wa kipekee ambayo pia ni rafiki kwa afya yangu.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuhifathi kumbukumbu za nyakati muhimu na vitu viinavyo nivutia. Napenda kupiga picha wakati wa matukio maalum kama mikutano ya kifamilia, safari au matukio ya kijamii. Pia wakati mwingine napiga picha za mandhari, vitu vya kawaida au matukio ya kila siku kwa sababu hunifanya nione vizuri katika mambo madogo. Kupiga picha unipa furaha, hunisaidia kuwa mbunifu na kunifanya nikumbuke nyakati nzuri hata bada ya muda kupita Ingawa si utalamu napiga picha kwa mapenzi na kama njia ya kujieleza na kufurahia maisha.

Kazi na timu ya mbali hufanyika kwa mpangilio na mawasiliano thabiti. Kwanza, tunatumia zana za mtandaoni kama barua pepe, WhatsApp, Zoom au Teams kushirikiana na kubadilishana tarifa kwa wakati. Kila mtu anamajukumu yake na mara zote tunapanga mikutano ya mara kwa mara ili kuwakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake na maendeleo ya kazi. Pia hufuatilia ratiba na muda kwa makini ili kuepuka kuchelewa na kutimiza malengo kwa wakati. Njia hii ya kufanya kazi inasaidia kuboresha ushirikiano, kuondoa mchanganyiko na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi licha ya kuto kuepo kimwili pamoja.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na kwa kuhusisha yale ninayo jifunza na maisha halisi. Mara nyingi huanza kwa kusoma au kutazama maathui mtandaoni kama makala, video au kozi fupi ili kupata uelewa kwa msingi. Kisha hujaribu kuyatumia kwa vitendo ili kuelewa vizuri zaidi. Pia napenda kujifunza kupitia watu wengine kwa kusikiliza uzoefu wao, kuliza maswali na kupokea ushauri. Njia hii unifanya nijifunza kwa haraka, kudumisha maarifa niliyopata na kuendelea kukuwa binafsi na kitaaluma.

Mara nyingi napenda kutazama video mtandaoni kupitia majukua kama YouTube, Instagram au TikTok kulingana na aina ya video ni nayopenda. Kwa mfano, kama ni elimu wa ukozi fupi, uangalia kwenye YouTube kwa sababu kuna video nyingi za mafunzo na tarifa za kina. Kama ni burudani au kufuata mitindo ya kila siku, natumia Instagram na TikTok kutoa video fupi zinazo vutia na rahisi kufuatilia. Pia napenda kuangalia video kutoka kwenye tovuti rasni za watu wahabari au makampuni ili kupata tarifa sahihi. Kwa ujumla, njia hii ya mtandaoni unisaidia kujifunza, kuburudika na kufuatilia mambo ya nayo vutia bila kuzuia, cha muda au mahali.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu ni tamu na yenye ladha ya kipekee tofauti na sukari ya kawaida. Napenda kuingiza asali kwenye chai, kahawa au hata kwenye vyakula vingine kama vipindi vya kifahari vya asubuhi. Zaidi ya ladha yake, napenda asali pia kwa sababu inafaida kiafya ikiwemo kusaidia mwili na kudumisha nishati. Kwa ujumla, asali ni kitu ninacho furahia kutumia kila siku kwa sababu hunifanya nijisikia vizuri, furaha ya kula na afya kwa pamoja.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo na muda wangu Mara nyingi huwanza kwa kushirikiana na majirani kusaidia pali inapohitajika na kudumisha mahusiano mazuri ya kijamii Pia hushiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano ya jamii, usafi wa mazingira au michango ya kusaidiana wakati wa mahitaji maalumu Wakati mwingine, utoa msaada kwa kushiriki marifa au ujuzi wangu kama kushauri au kusaidia vijana pale inapoeze kana. Ushiriki huu hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii, kuongeza mshikamano na kuchangia maendeleo ya pamoja.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kuanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu zinazo husiana na mradi au kazi husika. Kisha hupanga taarifa hizo kwa mpangilio unaofaa kwa kuhakikisha kila sehemu inaeleweka kwa urahisi ikiwa ni pamoja na matokeo, changamoto na mapendekezo. Baada ya hapo, huandika ripoti kwa kutumia lugha safi yenye uthabiti na bila makosa ili iwe rahisi kusoma na kuelewa. Mwisho, huhakikisha ripoti inakaguliwa kabla ya kuwasilisha ili kuhakikisha usahihi na ubora. Njia hii hunisaidia kuwasilisha taarifa kwa ufanisi, kuongeza uwazi kazini na kusaidia wenzangu kufanya maamuzi sahihi.

Shuguli zangu za wikendi huwa tofauti kidogo kulingana na mahitaji na hamu ya kupumzika. Mara nyingi napenda kutumia sehemu ya muda wangu kupumzika na kujitunza kama kusoma vitabu, kuangalia filamu au kufanya mazoezi kidogo. Pia upenda kutumia muda na familia au marafiki. Tukishirikiana kwenye chakula, mazungumzo au kutembea nje. Wakati mwingine napanga shuguli za kimaendeleo kama kupanga bajeti ya wiki ijayo au kuandaa baadhi ya majukumu ya kazi. Kwa ujumla, wikendi ni muda wangu wa kupumzika, kufurahia maisha na kujipatia nguvu za kuanza wiki mpia kwa ufanisi.

Njia ninazotumia kupumzika ni mbali mbali kulingana na muda na mahali nilipo Mara nyingi napenda kusoma kitabu au makala mtandaoni kusikiliza muziki au kuangalia filamu ninazopenda Kwa sababu kunanifanya nipumzike kifikra Wakati mwingine hupenda kutembea nje kuenda kwenye mandhari ya asili au kufanya mazoezi madogo kama yoga au stretching Jambo linalonisaidia mwili wangu kupumzika pia Pia napenda kutumia muda huu kuzungumza na familia au marafiki kucheka pamoja na kushirikiana katika mambo madogo Jambo linalo ongeza furaha na amani njia hizi husaidia kuondoa msongo wa mawazo hunipa utulivu na kuimarisha afya yangu ya akili na mwili.

Napenda rangi za ukuta wa nyumba ambazo ni nyepesi na utulivu kama vile blue nyepesi kijani au beige. Rangi hizi hunifanya nijisikia mtulivu zenye amani na husaidia kuchochea mawazo mazuri. Pia rangi nyepesi hutoa mwanga vizuri katika chumba na kunifanya nijisikia chumba ni kikubwa na safi. Wakati mwingine napenda kuongeza rangi kidogo ya kupendeza kwa mapambo au picha ili kutoa mvuto wa kipekee. Rangi ya ukuta, huchangia hisia zangu za furaha, utulivu na kuunda mazingira mazuri ya kupumzika na kufanya kazi.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni kwa sababu kunanipa utulivu wa kipekee na kunisaidia kuungana na mazingira ya asili. Hewa safi, sauti za ndege na mandhari ya miti hunifanya nijisikie nimepumzika kifikra na kimwili. Kutembea msituni pia hunipa nafasi ya kutafakari, kupunguza msongo wa mawazo na kujipatia nguvu mpya baada ya shughuli nyingi. Wakati mwingine napenda kufanya matembezi haya nikiwa pekeyangu au nikiwa na marafiki ili tufurahie mazingira na kubadilishana mawazo. Kutembea msituni ni njia nzuri kwangu ya kujitunza na kuhifadhi afya ya akili na mwili.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huwanza kwa kuwamka mapema na kufanya mazoezi mandogo au stretching hili kuwamsha mwili. Bada ya hapo, upika kinywaji cha asubuhi kama chai ya kahawa, kisha upanga mawazo yangu na kazi za siku hiyo. Mara nyingi pia upitia barua pepe au tarifa muhimu kabla ya kuanza kazi ili kuwakikisha sina jambo lolote muhimu linakokosa. Pia napenda kuchukua muda kidogo wa kutafakari au kusoma kitu kidogo. Jambo linalo nisaidia akili yangu kwanza siku kwa mtazamo chanya. Utaratibu huu nisaidia kuwa mtulivu, mwenye nidhamu na kwanza siku nikiwa na nguvu, focus na motisha ya kufanyikisha malengo yangu.

Mara nyingi asubuhi na kula chakula rahisi lakini chenye lishe kama mayai, chapati, ugali mdogo au matunda. Pia napenda kuchukua kikombe cha chai au kahawa ili kuamsha mwili na akili. Chakula cha asubuhi huniwezesha kuwananguvu za kuanza siku kwa ufanisi, kuepuka njaa mapema na kudumisha afya nzuri. Wakati mwingine hujaribu mchanganyiko tofauti wa vyakula, ililishe iwe kamili na pia mjiburudishe. Chakula cha asubuhi ni muhimu kwangu, si tu kwalishe bali pia kwa kuanzisha siku kwa hali nzuri ya akili na mwili.

Napenda wanyama ambao ni marafiki wa binadamu na wanaonyesha upendo kama vile paka na mbwa kwa sababu hunisaidia kujenga haisiya za furaha na utulivu. Pia napenda wanyama wa porini, hasa ndege na wanyama wadogo wa kitalii kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza zaidi kuhusu dunia ya wanyama na mandhari ya asili. Wanyama wananifundisha uvumilivu, huruma na jinsi ya kushirikiana kwa amani. Hata hivyo, napenda pia kuwa makini na wanyama wote kuhakikisha usalama wangu na wao. Wanyama hunipa furaha, kunifanya nijisikie karibu na asili na hunisaidia kupumzika kifikra.

Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa baridi wa wastani, si baridi kali wala joto kupita kiasi. Napenda msimu huu kwa sababu hutoa hali ya utulivu na kunifanya nijisikie vizuri kifikra na kimwili. Pia msimu huu ni mzuri wa ku shughuli za nje kama kutembea au kufanya mazoezi bila kuchoka haraka. Wakati wa msimu huu, napenda pia kutumia muda wangu kufurahia chakula cha moto, vinywaji na kushirikiana na familia au marafiki. Napenda msimu huu kwa sababu huchangia furaha, amani na afya nzuri na kunisaidia kuwa na nishati ya kutosha kwa shughuli za kila siku.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kuangalia majukumu yote nilio pangiwa. Kila siku hupewa umuhimu kulingana na haraka na uzito wa kazi hizo. Hupanga muda maalumu wa kila kazi ikiwemo mapumziko kidogo ilikuepuka kuchoka. Pia hupanga mikutano, ratiba za wateja au majukumu yatimu mapema, ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda kwa mpangilio. Kila mwisho wa wiki, uchambua mafanikio na changamoto zilizo tokea, kisha hupanga hatua za kuboresha wiki inayofuata. Njia hii husaidia kuboresha ufanisi, kuthibiti muda na kuhakikisha kila kazi inafanikishwa bila stress.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itakuwa changamoto kidogo kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu kubwa ya maisha ya kila siku. Bila simu, interneti au kompyuta, ningelazimika kupanga siku yangu tofauti kwa kuzingatia shughli za ana kwa ana na matumizi ya muda kwa uangalifu zaidi. Ya mazungumzo ya ana kwa ana na familia au marafiki au kushiriki katika shughli za nje kama kutembea au kufanya kazi za nyumbani. Hali hiyo ingeweza kunisaidia kupumzisha akili, kupunguza usumbufu na kuzingatia zaidi maisha halisi. Siku moja bila teknolojia ineweza kuwa fursa nzuri ya kujidhamini na kurejesha uhiano katika maisha.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo ambayo yanachangia sana kwa pamoja. Kwa mfano, hupunguza kutumia plastiki za moja kwa moja na kujaribu kutumia chombo kinacho weza kutumika tena. Pia napanga upya taka kutenganisha zile zinazo weza kurejelewa na zile zisizo weza, ili kusaidia mazingira. Wakati wa safari za nyumbani au kazini, hupanda mimea au kuangalia miti ili kusaidia mazingira kuwa safi na yenye hewa safi. Kwa upande wa maji na nishati, hupunguza matumizi ya sio ya lazima kama kuzimisha taa au vifa visivyo julikana. Njia hizi husaidia kuimarisha afya ya mazingira na kuunda jamii yenye afya bora kwa vizazi vijavyo.

Ninajikinga na jua kali kwa kutumia mbinu mbali mbali ili kulinda ngozi na afya yangu kwa ujumla. Kwanza, hupenda kuvaa kofia au kofia ya jua ili kulinda uso na kichwa. Pia ninavaa mavazi yenye mikono mirefu au nyepesi, yenye rangi nyepesi zinazopunguza joto. Kwa upande wa ngozi, hupaka krimu ya jua yenye SPF ili kupunguza hatari za kuchomwa na jua au kuharibikiwa na ngozi. Wakati mwingine hupendelea kukutumia miadi ya nje ya nyumba, mapema asubuhi au baada ya jioni ili kuepuka jua kali. Haitha, upunguza muda wakukaa kwenye jua wazi bila kinga yoyote. Njia hizi zote husaidia kunilinda, kunipafaraja na kuendelea kuwan afya bora.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwamba uvumilibu na nidhamu hutoa matokeo bora zaidi kuliko haraka na kufanya mambo bila mpangilio. Pia nimejifunza umuhimu wa kushirikiana na wengine kudhamini muda na kujua wakati wa kupumzika na kujitunza. Kila changamoto au tatizo hufundisha jambo jipya. Hivyo ni muhimu kuzikabili kwa akili wazi na moyo mtulivu. Hekima hii imenisaidia kufanya maamuzi sahihi, kuepuka makosa yasiyo ya lazima na kuendelea kukua binafsi na kitaalamu.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya unaohusiana na teknolojia na usimamizi wa kazi kama kutumia programu mpya za kisasa za kupanga miradi na mbinu za kazi kwa ufanisi. Pia ningependa kujifunza mbinu bora za mawasiliano na utatuzi wa mikogoro ili niweze kushirikiana vizuri na wenzangu kazini na nje ya kazi. Mbali na hayo, ningependa kujifunza ujuzi wa kifedha na uwekezaji ili nijue jinsi ya kupanga akiba na kuimarisha hali ya kifedha. Kujifunza mambo hayo, kunisaidia kuwa mtaalamu bora, kuboresha utendaji wangu na kunipa fursa ya maendeleo binafsi na kitaaluma.

Ninaweza kufanya kazi vizuri katika nafasi zote mbili, kusimamia au kusimamiwa, kulingana na mazingira na mahitaji ya kazi. Ninapokua nasimamia wengine, hupenda kutoa mwelekezo wazi, kusikiliza maoni ya kila mtu na kusaidia timu kufikia malengo yao kwa pamoja. Ninathamini uwapikaji na mawasiliano ya wazi ila kila mtu ajue jukumu lake. Inapokua nasimamiwa, hufuata maelekezo kwa umakini, huuliza maswali inapohitajika na kujitahidi kutoa matokeo bora. Hii hunisaidia kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa nidhamu. Uzoefu wapande zote hunifanya kuwa mfanyakazi anayebadilika kirahisi na mwenye ushirikiano mzuri.

Jambo muhimu nilio fundishwa mara nyingi limekuja kutoka kwa wazazi wangu na walimu wangu wa shule. Wazazi wangu walinifundisha zamani za nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kujitahidi katika kila jambo ninalofanya. Walimu wangu pia walinifundisha jinsi ya kufikiria kwa kina, kushirikiana na wenzangu na kuthamini elimu. Pia marafiki wa karibu na wenzangu kazini hunifunza kutoka na uzoefu wao kwa kushirikiana na kunisaidia pale ninapo hitaji msaada. Kwa hivyo, kila mtu anaye nifundisha jambo muhimu anachangia kukua kwangu binafsi na kitaaluma na kunifanya niwe mtu bora zaidi.

Napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu hunisaidia kudumisha afya nzuri na nguvu za mwili. Chakula kisicho mafuta huchangia kuepuka kuongezeka kwa uzito na ufanya mwili kushugulikia nishati vizuri zaidi. Hata hivyo, siwezi kanusha kuwa mara nyingine napenda chakula kidogo chenye mafuta, hasa kinachoongeza ladha na furaha wakati wakula. Kwa kawaida, ujaribu mchanganyiko unaofaa, unaolinda afya lakini pia unaoridhisha ladha. Kwanjia hii, napata usawa kati ya furaha na kula na afya yangu.

Ndiyo, mara nyingi hutumia video kama njia ya mawasiliano, hasa pale ninaposhirikiana na wenzangu wa kazi au familia walioko mbali. Video hunisaidia kueleza mambo kwa uwazi zaidi kuliko maneno tu na kupunguza kutoelewana. Pia, kutumia video kunafanya mawasiliano kuwa ya kibinafsi na ya karibu kwani unaweza kuona hisia na muonekano wa mtu unayezungumza naye. Kwa kazi, hutuunganisha kwa kutumia mikutano ya Zoom, Teams au Google Meet na kwa familia au marafiki hupenda kutumia video kupiga mazungumzo ya ana kwa ana. Njia hii hufanya mawasiliano kuwa rahisi, yenye ufanisi na yenye hisia za kibinafsi hata kama mtu yuko mbali.

Natumia simu yangu kama kifaa muhimu cha mawasiliano na usimamizi wa shughli za kila siku Kwanza, huitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kupitia simu za kawaida, ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii Pia huitumia kupanga ratiba, kueka vikumbusho na kufuatilia majukumu ili nisikose mambo muhimu kwa upande wa kazi, huitumia kusoma na kujibu barua pepe, kushiriki mikutano ya video na kupata taarifa muhimu mtandaoni. Wakati wa burudani, huitumia kusikiliza mziki, kutazama video au kusoma makala. Liche ya matumizi haya, hujitahidi kueka mipaka ili kwepuka matumizi kupita kiasi na kuhakikisha simu hainichukui muda wote, wa kupumzika au kushirikiana ana kwa ana na watu ingine.

Ndiyo, napiga kura kwa uangalifu na kwa heshima kwa taratibu zinazo takiwa. Kabla ya kuenda kupiga kura, hupata taarifa za wagombea, sera zao na maswala muhimu ya na yohusiana na jamii na taifa. Napanga muda wangu ili ni sishindwe na shugli nyingine na kuwakikisha kura yangu inapigwa kwa utaratibu. Kwa mimi, kupiga kura ni wajibu wa fursa ya kushiriki katika maamuzi ya nayo kuusa maisha ya kila mmoja, kuhakikisha maendeleo ya jamii ya nayo endeshwa kwa uajibikaji na kuonyesha kwamba sauti yangu ni muhimu.

Wakati nina wasiwasi, napenda kuchukua muda wakupumzika na kutuliza akili yangu. Kwanza nafanya mazoezi ya kupumua kwa kina au kutafakari, jambo linalo nisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Pia mara nyingine huandika au kutafuta suluhisho latatizo linalo niletea wasiwasi ili kupata muungozo na mpangilio wahatua zinazo fuata. Wakati mwingine, napenda kuzungumza na mtu ni naeamini kama rafiki au familia ili kushirikiana mawazo na kupata ushauri. Pia hufanya shughuli za kupumzisha mwili kama kutembea au kusikiliza muziki mtulivu. Njia hizi hunisaidia kuthibiti wasiwasi, kurejesha utulivu na kuruhusu akili yangu kufanya maamuzi kwa uwazi.

Inahimiza ushirikiano katika timu kwa kuunda mazingira ya mawasiliano wazi na ya heshima. Kwanza, hufanya kila mshiriki ahisi kuwa maoni yake yanathamani na kuwauliza michango yao yenye maamuzi ya pamoja. Pia hupanga mikutano ya kawaida hili kushirikiana kuhusu maendeleo ya kazi na changamoto zinazojitokeza. Husaidia kutatua migogoro kwa njia ya kujenga na kuakikisha kila mtu anahisi kushirikiana kwa usawa. Mara nyingine huchangia kwa kutoa msaada au ujuzi wangu pale wenzangu wanapohitaji. Kwa njia hii, timu inafanya kazi kwa mshikamano.Kila mtu anahisi dhamani yake na kazi inayokamilika kwa ufanisi.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kuwanza kwa kuelewa tatizo kwa undani kuhakikisha najua chanzo chake na athari zake. Baada ya hapo, hupanga suluhisho zinazo wezekana kuzingatia faida na hasara za kila chaguo. Mara nyingi hushirikiana na wenzangu wa uwasimamizi kupata maoni ya ziada ili kufanya uamuzi bora. Baada ya kuchagua suluhisho, hufuata hatua kwa mpangilio kukizingatia muda na rasili mali zinazohitajika. Mwisho, hupima matokeo kuona kama tatizo limekwisha au kama kuna maboresho yanayo hitajika. Njia hii husaidia kushugulikia changamoto kwa ufanisi, kupunguza makosa na kuhakikisha kazi inaendelea kwa utulivu.

Malengo yangu katika kazi yangu ni kuhakikisha ninatimiza majukumu yangu kwa ufanisi. Huku nikichangia maendeleo ya timu na shirika. Napanga kufanikisha miradi kwa wakati, kuboresha ujuzi wangu wa kila siku na kujenga mahusiano mazuri na wenzangu. Pia nina lengo la kuwa mtaalamu katika nyanja yangu kudumisha nidhamu na ubora wa kazi na kushirikiana kikamilifu ili kufanikisha malengo makubwa ya kampuni. Malengo haya huniwezesha kuwa na mpangilio dhabiti kuongeza motisha ya kazi na kupata maendeleo binafsi ya kitaaluma.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu ni changamoto nzuri ya mwili na akili. Kupanda milima kuna nisaidia kujenga utapiti, uvumilivu na nguvu za mwili, huku pia ni kifurahia manthari ya asili inayo patikana juu ya mlima. Pia ni njia nzuri ya kupumzika kutoka kwenye msongo wa kila siku, kuondoa mawazo mabaya na kupata amani ya ndani. Mara nyingine kupanda mlima nikiwa na marafiki, jambo linalo ongeza furaha kushirikiana na kushirikisha uzoefu. Hivyo kupanda mlima ni prudani yenye faida nyingi, kiafia na kiseikolojia pamoja na kutoa changamoto inayo furahisha.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni laini, rahisi kupika na yenye ladha nzuri. Mara nyingi hupendelea kula nyama hii pamoja na mboga na wali ya ugali, jambo linaloongeza furaha ya chakula. Pia napenda nyama ya samaki kwa sababu ni yenye afya, haina mafuta mengi na ni nzuri kwa mwili. Kila mara ninapopata nafasi, hupanga mlo wangu ili kuhusisha ladha na lishe bora. Hivyo kuchagua nyama ninayoipenda, kunanisaidia kufurahia chakula, kudumisha afya na kupata nishati ya kutosha kwa shughuli za siku.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi maisha yalivyokuwa zamani na jinsi yalivyobadilika hadi sasa. Kujifunza historia hunipa maarifa kuhusu tamaduni, viongozi, mapambano na mafanikio ya jamii mbalimbali. Pia hunisaidia kuelewa makosa yaliyofanywa hapo awali ili tuyakwepe katika maisha ya sasa. Historia hunipanua fikra, hunifanya niheshimu urithi wa jamii na kuthamini maendeleo yaliofikiwa. Kupitia historia, ninapata mtazamo mpana wa dunia na kuelewa vizuri sababu za mambo mengi yanayotokea leo.

Ndiyo, nimesha wai kutembelea ziwa na mto, na uzoefu huo ulikuwa wakuvutia sana. Kutembelea maeneo hayo, kuna nipa utulivu kwa sababu ya maji ya nayo tiririka na mandhari ya asili inayo zunguka. Nilifurahia kutembelea kando ya mto na ziwa, kutazama maji, kusikiliza sauti za asili na kupumua hewa safi. Pia ni fursa nzuri ya kujifunza kuhusu mazingira, viumbe wa majini na umuhimu wa kuhifadhi vianzo vya maji. Ziara kama hizi hunisaidia kupumzisha akili, kuondoa msongwa wa mawazo na kujenga uhusiano mzuri na asili.

Napendelea kitanda kizuri kinachoto wa faraja ya kutosha wakati wa kulala, si kigumu sana wala laini kupita kiasi. Kitanda kizuri usaidia mkongo na misuli kupumzika vizuri, jambo linalo ongezo usingizi wa kina na kuamuka ukiwa na nishati. Pia napendelea kutumia makabati ya umatandiko ya kisasa kama mto mzuri na blankiti laini, ili kulala vizuri bila usumbufu. Hii hunisaidia kwa nausingizi bora, kupunguza msongo wa mawazo na kuwa tayari kwa shuguli za siku inayofuata.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa hesabu ambaye alikuwa mwalimu hodari sana na mchangamfu. Alikuwa anafundisha kwa njia ya kuvutia. Akitumia mifano ya maisha halisi ili kuelezea dhana ngumu za hesabu. Alisisitiza mazoezi ya mara kwa mara. Akitufundisha jinsi ya kutatua matatizo kwa nidhamu na uangalifu. Pia alitufundisha umuhimu wa kujaribu mara nyingi. Hata tukipo fanya makosa ili tuwe na ujasiri wa kujifunza. Shule ikawa rahisi kuelewa kwa sababu ya mbinu zake na bado nakumbuka mawazo na mbinu alizotufundisha hadi leo.

Ndiyo nimewai kulima ingawa si kwa wingi. Nilipata fursa hiyo wakati nikiwa na familia na tulilima mboga ndogo kama viazi, mahindi na mboga za majani. Kulima kulinifundisha uvumilivu, nidhamu na umuhimu wa kupanga kazi vizuri. Kwani kila hatua inaitaji muda na jitihada. Pia kulinisaidia kuelewa kazi ngumu ya wakulima na kuthamini chakula tunachokula kila siku. Kwa wakati huo nilifurahia pia kuwa nje kuungana na asili na kujifunza mbinu za kiasili za kilimo ambazo zinasaidia mazingira.

Kila jioni huwa nina utaratibu wa kupumzika na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza, upanga mambo muhimu ya kesho kama kazi au ratiba ili nisibebe msongo wa mawazo usiokuwa na haja. Baada ya hapo, napumzika kwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki, mtulivu au kuangalia vipindi vidogo vya filamu. Pia najihudumia kibinafsi kama kuoga kuanda mavazi ya kesho au kutumia muda kidogo wa kutafakari. Mara nyingine upiga mazungumzo na familia au marafiki ili kushirikiana mawazo na kuondoa wasiwasi. Utaratibu huu husaidia kupumzika kifikra na kimwili, kuondoa msongo wa mawazo na kuamka kesho nikiwa na nguvu na motisha ya kufanya kazi.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi na kwa mtazamo wa kujifunza sikubishana. Ninavutiwa zaidi na mazungumzo ya nayo lenga sera, maendeleo ya jamii na jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyoathiri maisha ya watu wa kawaida. Ninapenda kusikiliza mitazamo tofauti kwa heshima kwa sababu unisaidia kupanua uelewaji wangu na kuona mambo kwa jicho pana. Hata hivyo, huwa makini kwepuka mazungumzo yenye hasira u mgawanyiko, hasa pale watu wanapokuwa na msimamo mikali. Kwangu siasa ni mada muhimu, lakini mazungumzo yake yanapaswa kuwa ya kujenga, yenye heshima na yolenga suluhisho badala ya migogoro.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha ufanisi wa juu na kuwa mtaalamu katika nyanja yangu. Lengo langu ni kuchangia maendeleo ya shirika kwa kutoa matokeo bora kila siku, kuboresha ujuzi wangu kila wakati na kuunda mahusiano mazuri na wenzangu. Pia nataka kushiriki katika miradi mikubwa ambayo itanipa changamoto za kujifunza zaidi na kunipa nafasi ya kuendeleza maendeleo, binafsi na ya kitaaluma. Kwa muda mrefu, nataka kuwa kiongozi au mtu anayependekezwa kwa ubora na nidhamu kazini hili kueza kuathiri na kusaidia wengine kufanikisha malengo yao pia.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye mafanikio binafsi na kitaaluma huku nikichangia maendeleo ya jamii yangu Ningependa kufanikisha malengo makubwa katika kazi yangu kuwa mtaalamu aliyeheshimiwa na mtu anayefanya tofauti chanya kwa wengine Pia ndoto yangu ni kuwa na familia yenye furaha, mahusiano mazuri na maisha yenye usawa, wa kifedha na kimaisha Kwa upande mwingine, ningependa kutumia fursa zangu kusaidia wengine kupata elimu, msaada au uelewaji unaowezesha kufanikisha ndoto zao. Ndoto hii inanihamasisha kila siku kufanya kazi kwa bidii, kujifunza zaidi na kuwa mtu bora zaidi.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahathari mbali mbali. Kwanza hupanga nywila salama na kutumia maneno magumu ya siri na kubadilisha nyuala mara kwa mara ilikuwa kikisha akaunti zangu hazikabili hatari. Pia husoma kwa makini ujumbe au viungo vina vyotumwa mtandaoni kabla ya kubofya ilikuepuka virusi au ulaghai. Upunguza pia kushiriki taarifa za kibinafsi au za kifedha mtandaoni na kutumia programu au antivirus zinazo linda vifaa vyangu. Kwa upande wa mitandao ya kijami, ufuata sera za faragha na kuchagua ni nani wanaona maoni yangu. Njia hizi usaidia kudumisha usalama wangu mtandaoni kulinda tarifa zangu na kuepuka matatizo yanayoweza kutokea kutokana na vitisho vya mtandao.

Ninaishi mahali penye amani na utulivu. Karibu na huduma za kijamii kama maduka, shule na hospitali; jambo linalonirahisishia maisha ya kila siku. Eneo hili lina mazingira safi, mitaa yenye mpangilio mzuri na watu wakaribu wema. Jambo linaloongeza furaha na usalama. Pia nina nafasi ya kuwa karibu na asili kidogo. Kama miti na mandhari ya kijani, ambayo hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Nyumba yangu imepangwa vizuri, yenye faraja na nafasi za kutosha kwa familia na wageni. Kuishi hapa kunanifanya nijiskie salama, mwenye furaha na mtulivu na kunisaidia kuwa na maisha yenye mpangilio mzuri.

Ndiyo, nimewai kuenda maeneo ya sanaa, kama vile madarasa ya sanaa, makumbusho na maonyesho ya sana. Zihara hizi zilinifundisha kuhusu aina mbalimbali za kazi na sanaa, historia yake na mbinu za wasanii. Nilifurahia kuona michoro, skuta na kazi za kisasa, ambazo zinachanganya, ubunifu na mafunzo ya kijami. Pia ilikuwa fursa ya kujifunza mbinu mpya za uchoraji na kupiga picha na kunisaidia kuelewa jinsi wasanii wanavyo weza kuwasilisha hisia na ujumbe kupitia kazi zao. Zihara hizi za sanaa zimenifanya kudhamini sanaa zaidi kunipanua utazamo na kuniacha na msukumo wa kutumia ubunifu katika maisha yangu.

Napata habari kutoka vianzo mbalimbali kulingana na ina ya tarifa ni nayo hitaji. Kwanza hutumia mtandao kama tovuti za habari, mtandao ya kijami na programu za habari kama BBC, CNN au vyombo vyandani vya Kenya ili kupata taarifa za haraka na za kisasa. Pia napenda kusoma magazeti na majarida kwa sababu mara nyingi ubeba uchambuzi wa kina na tarifa za kina. Kwa upande wa habari za kijamii au za karibu, uzungumza na marafiki, familia au wenzangu wa kazi. Njia hizi husaidia kupata habari kamili, zenye uhalisia na zenye kuwaminika. Na kunisaidia kufanya mamuzi sahihi katika maisha ya kila siku.

Mara nyingi napenda kucheza na marafiki wangu wakaribu au ndugu zangu. Tunapocheza pamoja ni wakati mzuri wakupumzika, kufurahia na kujenga mahusiano mazuri. Mara nyingine napenda kucheza michezo ya ndani kama kadi, board games au michezo ya kimwili kama mpira wa miguu au kuruka kamba ambayo husaidia pia kuboresha afya na nguvu za mwili. Wakati wa michezo hii, tunajifunza kushirikiana, kuepuka ugomvi na kushirikisha furaha. Pia napenda kucheza na watoto wa familia mara nyingine kwa sababu hutoa furaha ya kipekee na kutia moyo. Kwa ujumla, michezo ni njia nzuri ya kufurahia muda, wa pamoja na kujenga urafiki na mshikamano.

Mchezaji ninaempenda zaidi ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji bora wa soka duniani. Nampenda jinsi anavyoshirikiana na wenzake nidhamu yake ya mazoezi na jinsi inavyopigania kila bao kwa bidii uwezo wake wa kuongoza timu na kutoa mfano kwa wachezaji wengine unanifanya nimfahamu zaidi na kunipa msukumo. Pia napenda wachezaji wengine wanaochangia sana katika timu zao kwa ustadi, nidhamu na ucheshi wa mchezo. Kuwatazama wachezaji hawa, kunanisaidia kuelewa umuhimu kwa bidii, kujitolea na kuzingatia kila hatua unayochukua katika mchezo na maisha kwa ujumla.

Napenda kucheza michezo mbalimbali, lakini napendelea zaidi mchezo wa mpira ya miguu na board games. Mpira wa miguu hunisaidia kuwa na afya nzuri, kujenga udhabiti na kushirikiana na wenzangu kwa ushirikiano mzuri. Hivyo pia napenda mchezo za kadi au board games kwa sababu hunifundisha strategia, uvumilivu na mamuzi ya haraka. Michezo hii pia hutoa furaha, burudani na husaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa wakati huo, napata nafasi ya kushirikiana na marafiki au familia, kuboresha uhusiano na kufurahia muda pamoja.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu aliye heshimiwa katika nyanja yangu. Anaye fanikisha kazi kwa ubora na kuchangia maendeleo ya shirika. Ningependa pia kuwa kiongozi au mshauri watimu kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Huku nikiboresha ujuzi wangu kila wakati. Kwa muda mrefu nataka kufanikisha miradi mikubwa inayo badilisha shirika au jamii na kujenga historia ya mafanikio binafsi na kitaaluma Lengo hili linalipa motisha ya kufanya kazi kwa bidi kila siku kushiriki vizuri na wenzangu na kuhakikisha kila hatua ninayo chukua inachangia ukuaji wangu na washirika.

Kila siku, hutumia programu kadhaa za simu kulingana na mahitaji yangu. Kwanza hutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp na Telegram kushirikiana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Pia hutumia barua pepe kupitia Gmail au Outlook kufuatilia taarifa muhimu za kazi na mawasiliano rasmi. Kwa burudani, hupenda kutumia YouTube au Spotify, kusikiliza muziki au kutazama video, jambo linalonipa kupumzika na kujiburudisha. Zaidi ya hayo, napenda kutumia programu za kalenda na vipengele vya kupanga ratiba kama google kalenda ili kuthibiti muda wangu vizuri. Programu hizi hunisaidia kufanya maisha ya kila siku kwa rahisi, yenye mpangilio na yenye kufanisi.

Zoea nzuri ni lilo jenga ni kusoma kila siku na kupanga muda wangu vizuri. Kila asubuhi, huwa na dakika chache za kupanga kazi ya siku, kuweka vipa umbele na kuandika mambo muhimu ya kufanya. Hii imenisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka kuchanganyikiwa. Pia nimejenga zoezi la kujitunza kibinafsi kama kufanya mazoezi kidogo au kufuatilia lishe yangu, jambo linalo ongeza afya na nishati. Zoezi hili la kila siku li menisaidia kuwa na nidhamu kuwa mtu wa mpangilio na kuongeza uwezo wangu wa kufanikisha malengo kibinafsi na kita aluma.

Rafiki wangu wa karibu zaidi ni mtu ninaye mwamini, sana na ambaye tumekua pamoja kwa muda mrefu. Tunashirikiana mambo mengi, kuanzia furaha hadi changamoto, na hua tayari kunisikiliza na kunipa ushauri wa kweli. Ninampenda kwa sababu ni mwaminifu, mkweli na ananiheshimu kama nilivyo. Urafiki wetu umejengwa juu ya mawasiliano ya wazi, kusaidiana na kuheshimiana. Kuwa na rafiki wa karibu kama huyu, unipa faraja ya kihisia, unifanya nijisikia sipo pekee yangu na unisaidia kukua kama mtu wa njia chanya.

Napenda zaidi mkate wa ngano nzima kwa sababu ni wenye lishe bora na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu Mkate wa aina hii unaladha nzuri na unaweza kuliwa kwa njia mbalimbali kama kuupaka siagi asali au kula pamoja na chai ya asubuhi Pia napenda mkate uliochomwa kidogo kwasababu huwa na harufu na ladha nzuri zaidi Mara nyingine, huchangua mkate kuligana na wakati au mlo ninao kula, lakini napendelea ule, unaochanganya ladha na afya. Mkate mzuri hunifanya kufurahia mlo wangu na kuanza siku nikiwa na nguvu na mtazamo mzuri.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu na fursa zinapopatikana. Kwanza huanza kwa kushirikiana vyema na majirani, kusaidia pale na panapohitajika na kudumisha mahusiano mazuri ya kijamii. Pia hushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, michango ya kusaidiana wakati wa dharura au kusaidia watu wenye uhitaji. Wakati mwingine hutoa msaada kwa kushiriki maarifa au ujuzi wangu, kama kushauri vijana au kusaidia mtu kuelewa jambo fulani. Kwa kufanya hivyo, nachangia kujenga mshikamano, kuimarisha mahusiano ya kijamii na kusaidia jamii kukua kwa amani na maendeleo.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni hasa kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Naweza kuangalia bidha mbalimbali nikiwa nyumbani bila kulazimika kuenda ndukani. Hii hunipa nafasi ya kulinganisha bei na kusoma maoni ya watu wengine kabla ya kufanya uamuzi. Pia, ununuzi wa mtandaoni unisaidia kupata vitu ambavyo wakati mwingine, havipatikani kirahisi kwenye maduka ya karibu. Napenda zaidi kununua vitu kama nguo, vifaa vya nyumbani, au vifaa vya kazi. Hata hivyo, huwa muangalifu kuhakikisha tovuti ni salama na muzaji ana aminika.